Mimi ninasikiliza wengine kwa makini, kwa kutoa nafasi ya kila mmoja kutoa maoni yake. Mimi pia ninaheshimu maoni ya kila mtu, hata kama ni tofauti na yangu. Mimi pia ninachangia mawazo na msaada, kushiriki kikamilifu kwenye majukumu ya timu, kuwa mkweli na wazi na wanzangu wangu kwa kuwasiliana, wazi kuhusu kazi na changamoto.

Ninapo furaha nikiwa nyumbani mimi husikiza muziki pamoja na familia yangu. Mimi pia hupiga mazungumzo pamoja na familia yangu. Tunatazama cinema pamoja na kunywa vinywaji na kustaarabu na kufanya michezo kadhaa kama vile kandanda pamoja.

Mahali pazuri ambapo nimewahi safiri ilikuwa katika mbuga ya wanyama ya Nairobi nilikwenda huko ilikwenda wa nyama tuliona vitu vingi. Niliona makazi ya wanyama pori. Tule tembelea wanyama aina mbalimbali na kulijifunza jinsi wanyama hao uishi katika mazingira ya hao eneo hilo ilikuwa na mandhari ya kuvutia kama misitu na wanyama wapori.

Njia ninayotumia kupumzika ni kusikiliza muziki wa utulivu kwa sababu kusikiliza hizi muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Nilijifunza kuhusu njia hii nikiwa na umri wa miaka kumi na nane, mimi kusikiza muziki wa utulivu kwa muda wa lisaa moja kuendelea na ninahisi furaha na utulivu. Baada ya kupumzika kwa kusikiliza muziki.

Mimi ningependa kujifundisha kuendesha gari kwa sababu ningependa kuwa na uhuru wa kusafiri na kwenda popote wakati wowote bila kutegemea mtu mwingine. Pia kusafiri kwa gari huokoa muda kwa sababu ni haraka kuliko kusubiri usafiri wa uma.

Inakuita achi msaada kazini mimi. Huuliza rafiki angu karibu. Hili kuomba msaada kwa njia ya hichimano wazi. Mimi pia humwendea kiongozi. Kwetu na kutoa maelezo ya changamoto na kuomba mwongozo. Mimi pia huuliza maswali kwa wazi. Hili kuelewa vizuri na kupata msaada unao faa.

Mimi hupenda kula katika mikahawa nje nyumbani. Mikahawa huwa na vyakula vya aina mbali mbali. Na huduma kamili kama vile huduma ya kuabiri chumba cha kulala na huduma zinginezo. Pia vyakula katika mikahawa huwa ni vya anunuae na huwa na ladha tamu.

Mimi ninapendelea vyatu vyara vyaraba kwa hususan sneakers viatu hivi huwa laini vyenye madoido ya kisasa na hutumika katika naeza kutumia katika matumizo michezo au mitindo ya kawaida viatu hivi naweza kuvivaa katika sehemu yoyote kwa sababu ni viatu ambavyo vinapendeza. Kwa hivyo.

Apana mimi sijawai nunua tikiti ya tukio kwa sababu sijawai pata nafasi ya kuhudhuria tukio lolote. Na hiyo ndiyo sababu ambayo sijawai pata fursa ya kununua tikiti ya tukio lolote.

Mimi hutumia muda wangu wa bura kutafakari kuhusu maisha yangu wakati hii mimi naeza tafakari jinsi ninavyo pendelea maisha yangu ikue na kweka mipango ya vitu ambavyo inaweza fanya hili maisha yangu iwe bora mimi pia hupenda kusikiliza muziki wa kutulia wakati wangu wa bure.